Uzoefu niliowahi kupata ni kujifunza na kuwasiliana na watu kutoka tamaduni tofauti duniani. Kupitia mazungumzo ya watu wa mataifa mbalimbali nimejifunza kuwa ingawa tuna lugha mila na desturi tofauti hisia za mahitaji ya binadamu yanafanana. Watu wengi hutamani heshima, upendo na maisha bora. Hili lilinishangaza na kunifanya ni tazame dunia kwa mtazamo mpana zaidi. Pia kushuhudia jinsi watu wanavyoweza kushirikiana na kusaidiana hata bila kufahamiana sana ni jambo lililonigusa. Wakati mwingine maneno machache ya faraja au msaada madogo yaweza kubadilisha kabisa siku ya mtu. Zaidi ya hayo, uzoefu wa kujifunza mambo mapya kila siku iwe ni lugha, mawazo mapya au mitazamo tofauti ya maisha umekua wa kushangaza sana. Umenifundisha kuwa dunia ni kubwa na ni yenye fursa nyingi na kwamba kujifunza hakuishi kamwe. Kwa ujumla, uzoefu huu umenifanya kuthamini zaidi utofauti wa binadamu na umuhimu wa kuishi kwa kuelewana na kuheshimiana.

Ndiyo, napenda kuvaa kofia na ninaona ni jambo lenye faida na mvuto wake. Kwanza kofia hunisaidia kujikinga na jua au baridi. Hasa ninapo kuwa nje kwa muda mrefu. Ni njia rahisi ya kujilinda, kiafya na kujisikia huru zaidi katika mazingira tofauti. Pili kofia ni sehemu ya mtindo wa mavazi. Inapochaguliwa vizuri, inaweza kuongeza mvuto na kuonyesha utu wa mtu kuna aina nyingi za kofia za kawaida za michezo au za sherehe na kila moja inana nafasi yake kulingana na tukio zaidi ya hayo, kuvaa kofia hunipa kujiamini wakati mwingine ukiwa umevaa vizuri hata hisia zako hubadilika na unajisikia nadhifu na tayari kukabiliana na siku. Kwa ujumla, napenda kuvaa kofia kwa sababu ni vya vitendo, vya mtindo na hunifanya nijisikie vizuri.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa kuwa raia mwema na mshiriki hai. Kwanza nashiriki katika shughuli za kijamii kama mikutano ya kijiji au mtaa. Ambapo nachangia mawazo yangu kwa ajili ya maendeleo ya pamoja. Nashiriki kwa kusaidia pale inapohitajika. Iwe ni kutoa msaada kwa wahitaji kushiriki kazi ya kujitolea au kusaidia katika shughuli za usafi na maendeleo ya jamii. Hii huimarisha mshikamano na kujenga umoja. Nashiriki katika jamii kwa kuwaheshimu wengine na kuishi kwa amani ninazingatia maadili sheria na tamaduni za jamii. Jambo linalonisaidia kudumisha mahusiano mazuri. Kwa ufupi, nashiriki katika jamii yangu kwa ushiriki, msaada na kuendeleza amani na mshikamano.